Niambie kuhusu mazoezi yako ya kila siku. Aha, ninaweza sema. Jinsi ninavyofanya zoezi zaidi ni kwa kucheza mpira wa kikapu. Na tunapoenda katika uwanja wetu, kwanza tunakimbia. Mara nne katika uwanja huo, halafu tunastretch mwili, halafu tunaanza kucheza.

Kazi gani ya nyumbani unayoichukia? Kazi zote. Ingekuwa kwa uwezo wangu singewai fanya kazi ya nyumbani. Lakini naweza sema yenye ninachukia zaidi ni kufua nguo. Naam.

Jee, unapenda kupiga picha? Naam, mimi ninapenda kupiga picha, kuchukua video. Hiyo inaweza kutusaidia mtu kupata kumbu kumbu ya ulichokuwa ukifanya kwa wakati fulani, vile ambavyo ulikuwa umevaa, naam, na marafiki ambao ulikuwa, unlikuwa nao hiyo siku. Kwa hivyo Nam ninapenda kupiga picha kwa sababu inaleta kumbu kumbu mzuri.

Unahimizaje ushirikiano katika timu? Kama nilivyosema awali, kuna sisi hufanya jambo ambalo linaitwa team bonding. Hii ni kumaanisha tunaenda, tunatafuta hata kama ni uwanja, tunacheza michezo nyingine isipo kuwa basketball, tunacheza kama merry-go-round, tunapanda slides, tunakimbia, tunacheza I wrote a letter. Kwa hivyo tunacheza michezo mingi na tunaweza kuwa na urafiki kabla ya kuwa wacheza team mates, sisi pia ni marafiki. Kwa hivyo tumejenga huo urafiki na ndio ikaweza kujenga ushirikiano katika timu yetu. Naam.

Msimu gani wa mwaka unaupenda zaidi? Kama nilivyo sema awali, Msimu ambao naupenda zaidi, zaidi, zaidi kabisa ni Msimu wa krisimasi. Msimu huu unaweza kupatana na kushirikiana na marafiki wako, unapatana na familia, unapatana wenzako ambao hujaona kwa muda. Kwa hivyo namu, msimu wa Christmas ni msimu ambao unaleta watu karibu, unawo sherehe na upendo kunayo namu.

Unapenda kujifunza mambo mapya vipi? Kwa mara mingi, mimi upenda kufanya uchunguzi, mtandaoni, ama nasoma vitabu. Ama pia ninaweza kuliza watu wengine ambao pia wanaujuzi wajambo hilo na wataweza kunieleza jinsi ambavyo nitaweza kuelewa jambo hilo.

Eleza hali ya hewa leo. Kwa kuwa bado ni asubuhi, bado kuna hiyo baridi ya asubuhi, lakini kuna dalili ya kuwaka kwa jua na inakaa ni kama itawaka iwe kali vizuri.

Je, una ndege wa kufugwa nyumbani? La hasha, mimi sina ndege. Lakini wazazi wangu wana ndege wa kufuga, wana kuku wamefuga kuku nyumbani. Na kuku hizo zinaendelea kukua vizuri, Naam.

Unapenda kusoma vitabu vya aina gani? Kwa mara mingi naweza sema napenda vitabu vya fiction. Vitabu ambavyo vinafanya ufikirie kuna mambo yanaendelea katika dunia ambayo huwezi kukijua. Unaona, naam, kwa hivyo vitabu vya fiction.

Unafua nguo mara ngapi kwa wiki? Mimi hufua mara moja kwa wiki mbili. Unajua kufua nguo ni jambo ambalo linahitaji nguvu na uwezo mwingi ya kimawazo, kimwili. Kwa hivo, mimi hufua mara moja kwa wiki mbili. Naam.

Unapenda kutembea wapi? Kama nilivyo sema awali, pahali ambapo napenda kutembea ni puwani kwa sababu pwani kuna huo utulivu katika hewa yaki. Kuna hiyo hewa na mazingira matulivu.

Unapenda kuenda sinema mara ngapi? Ninaweza sema naendanga sinema mara moja kwa mwezi kila friday moja kila ijuma. Kila ijuma ya kwanza ya mwezi naenda sinema.

Je, unapenda kula popcorn? Naam, ninapenda kula popcorn. Ninapenda kwanza ikiwa na chumvi, chumvi, chumvi kwa wingi. Alafu, ijae vizuri kwa karatasi ama bakuli ambayo nitakulia. Alafu, iwe crunchy, iwe inatafunika vizuri na haikazi ama haishiki kwa meno. Naam.

Rangi yako ya kupendezwa ni ipi? Ninaweza sema rangi ambayo inanipendeza zaidi kwa zote ni rangi ya zamba rao. Rangi hiyo inanipendeza na ninaona ikika vizuri ama ikifanana vizuri ni rangi ambayo mbaka ukiiyona unahisi utulivu fulani.

Sifa gani muhimu kwa kiongozi mzuri, kiongozi mwenye maadili, kiongozi mwenye ni considerate, anafikiria wananchi wake, wambao walimweka katika hicho cheo chake. Hata kama si kiongozi wa nchi ama kiongozi wa jiji, kiongozi pia wa kikundi anafaa pia kufikiria waliompa hicho cheo kumaanisha wenzake katika hicho kikundi.

Ndoto yako kubwa ni nini? Ninaweza sema ndoto yangu kubwa ni kuweza kufungua biashara kadha wakadha na pia kuweza kuwa na magari mingi kama matano ama sita pia naweza taka kuwa na ndege yangu binafsi pia naweza taka kuown airline Nina ndoto mingi na nina ndoto za kufaa Lakini ndoto ambayo iko ndani ya moyo wangu kabisa ni kuweza kukuwa na kiwanja changu cha ndege ambacho ninalipwa ili wengine waweze kupaa ndege zao katika uwanja huo wangu na nikieza kafika hiyo ama nipate hiyo nafasi ninaweza furahi na najua ninaaminia mwenyezi mungu ataweza kufanya jambo hilo lifanyike. Nam kwa hivo ninaweza sema ndoto yangu kuu ni kupata kiwanja changu cha ndege. Ambacho ninalipwa kuweka hapo. Ku kupa ndege kupata nam.

Unapenda kununuwa nini zaidi? Kwa kuwa mimi ni mtu napenda kuendanisha na jinsi fasheni inaendelea. Naweza sema mimi ninapenda kununua nguo kwa mara nyingi. Na ninafurahia ninaponunua na ninapopata nguo mpya. Inanipa furaha na utoshelezi fulani.

Je, unapenda kulima bustani. La hasha, mimi sipendi kulima bustani na sipendi kulima jambo kabisa kwa kuwa sijui kulima, sijawahi pata tamaa ya kutaka kujua kulima. Na labda kwa muda unaokuja nitapata taama ama nitakuwa na hiyo haja lakini kwa sasa la hasha sipendi kulima bustani na sijui kulima.

Unahifadhi pesa vipi? Ninaweza sema kwa mara mingi mimi huweka pesa kwa benki na kwa wakati mwingine ninaweza kuweka pesa kwa mpesa naam kwa mara mingi mimi huifadhi pesa yangu kwa benki.

Umefanya nini kueka afya mzuri? Ninaweza sema, mimi hunywa maji kwa wingi, halafu pia mimi hula matundaa. Matunda ya aina yote, nanasi, maembe, na ndizi, mi hula matunda ya aina yote. Na pia chakula ninachokipika, sikipiki na mafuta mingi. Na jambo jingine ni chakula ninachokipika ni natural foods or organic foods. Kumanisha, chakula kimekuzwa katika shamba na si chakula cha kusiagwa.

Je, unapenda kupanda milima? Naam, kupanda milima pia ni aina ya zoezi na unapopanda milima unazoesha mwili ugumu Unaipa mwili hiyo agility, hiyo resistance. Naam, kwa hivyo ninapenda kupanda milima.

Unafanya nini kujiandaa kwa mkutano? Ninaweza sema kwa mara nyingi, kama ni jambo linahitaji kufanya research ama kutafuta maswali ama majibu, nitafanya hivo. Na kama ni jambo linahitaji kukupa majibu yangu, nitatafuta namna mzuri ya kuweza kueleza points ama mawazo ninayokuwa nayo kuhusu jambo fulani.

Niambie kuhusu mchezo unayopenda kutazama. Kama nilivyosema awali, mchezo ambao ninapenda kutazama na mchezo ambao ninapenda kushiriki kwao ni mchezo wa kikapu ama mpira wa kikapu. Mpira mchezo huo hunifurahisha na ninapotazama nafurahia kuona watu wakicheza jambo ambalo pia mimi ninapenda kucheza.

Jee, unapenda kutembea msituni? Naam, kutembea msituni inaweza, ukitembea msituni unapata iyo exposure. Unaweza kujua, aina tofauti ya miti, aina tofauti ya ndege, aina tofauti ya wanyama wanaoishi miti msituni. Kutembea msituni inafungua akili kwa mambo yote yanayofanyika duniani.

Ni rangi gani unayoipenda zaidi na unayiona wapi? Rangi ambayo ninaipenda zaidi kwa zote ni rangi ya zambarao. Na kila mahali, ninaiona kila mahali, inanikumbusha royalty, purple represents royalty. Kwa hivyo rangi ya zambarao inanikumbusha royalty. Kwa kuwa napenda rangi hiyo, nguo zangu nyingi ni za rangi ya zambarau.

Unafanya nini kukamilisha kazi kwa wakati? Haa, ninaweza sema, ninapofika kazini, ninafanya, jambo la kwanza nitafanya ni kuketi, alafu baada ya hiyo, nianze kazi yangu kwa muda huo niliofika. Alafu ninapunguza kuongea mingi na wenzangu kazi ni mpaka nikamilishe kazi yangu. Na pia ninajizuia kutumia simu, kufanya mambo ambayo yanaeza nizuia kumaliza kazi wangu kwa kazi yangu kwa wakati unaofaa.

Unachaji kifacha kwa mara ngapi kwa siku. Nitachukulia swali hili kama unauliza. Inachaji simu yangu kwa mara ngapi kwa siku. Na ninaweza sema mimi kuchaji simu yangu mara moja kwa siku. Na iyo ni usiku ni napolala. Ala fuku ninapoamka subuhi namka napata kifacha ngu kisha achaji.

Jee, unapenda kufanya kazi nyumbani? Kama nilivyo sema awali, la hasha, sipendi kufanya kazi nyumbani. Lakini, ni kama siko katika, sina mtu mingi, hakuna mtu mwingine wa kufanya kazi hiyo, nitafanya kazi. Lakini, kama kuna mtu mingi wa kufanya hiyo kazi, sitafanya kazi nyumbani.

Je, unapenda chakula cha haraka? La hasha, sipendi chakula cha haraka. Napenda chakula ambacho kimepikwa kwa wakati wake. Kumaanisha mpishi amechukua wakati wake kupika chakula hicho. Na ninapokila, ninakila vizuri, ninakila kwa wakati wake. Unakula ukielewa, ukifurahia utamu wa chakula hicho. Naam.

Unapiga picha mara ngapi? Kwa siku italingana, kuna siku ambazo nitapiga picha mara kama mia na kuna siku ambazo sitapiga picha kabisa. Kwa hivyo ninaweza sema italingana na pahali nilipo, nguo nilizovaa na ambavyo ninahisi ninapopiga picha hizo.

Unafuata matukio ya kimataifa? Naam, ninafuata matukio ya kimataifa, mtandaoni. Sana sana kwa wakati huu ambao tunaelekea uchaguzi mkuu wa nchi. Ninaweza kufuatilia matukio ya kimataifa katika mtandaoni. Naam.

Unafanya nini wakati wa wasiwasi? Suluhisho langu kwa mambo mengi ni kulala. Kwa hivyo ninapopata wasiwasi zaidi, jambo ambalo mimi hufanya sana ni kulala, mimi hulala na naam.

Niambie kuhusu utaratibu wako wa jioni. Ninaweza sema ninapotoka kazini nakuja nyumbani. Ninaketi kwanza ninapumzika kwa dakika thelathini. Alafu nitaamka. Nile chakula. Alafu nibadilishe nguo. Niende nikafanye zoezi nikicheza mpira.

Una karibisha wafanyakazi wapya vipi? Kazini si kazi yangu kukaribisha wafanyakazi wapya. Kwa hivo wafanyakazi wapya wakija nitawawasalimia alafu mimi niendelee na kazi yangu. Au wao wanisalimie mimi niendelee na kazi yangu. Kwa hivo si kazi yangu kukaribisha wafanya kazi wapia.

Tabia gani ya watu ambayo inakuchukiza? Aha, ninaweza sema tabia ambayo inanichukiza kwa mara mingi ni watu ambao hutafuna chakula midomo yao ikiwa wazi mfano. Kumanisha watu ambao hawajui kutafuna chakula chao. Iyo ni tabia ambayo hunichukiza kabisa.

Je, unapenda muziki wajadi? Nam, nilipokuwa katika chuo cha upili, nilikuwa katika music festival, ama nam nilikuwa nashiriki katika music festival, na kwa mara mingi kungekuwa na iyo nafasi ama hao hiyo muziki wajadi, na ningependa kutazama Sijawa hii jishugulisha ama kuhudhuria ama kuicheza Lakini mimi nilikua napenda kuitazama.

Unapenda kununua vitu wapi? Ninaweza sema italingana na ni vitu gani. Na kwa mara mingi, mimi hupenda kununua katika duka kuu la quickmatt na kama sitapata vitu hivyo hapo, nitaenda katika kamukunji. Ama niende katika soko kadha wa kadha ambapo nitaeza kupata nilichotaka.

Niambie kuhusu shughuli zako za wikendi. Kwa mara nyingi, wikendi zangu ni mimi hupumzika natulia kwa kuwa nimekuwa kazini wiki mzima. Lakini wakati ambapo sipumziki, ninaweza enda na marafiki zangu. Zangu, tunaenda labda kutembea, ama kuenda kula kwa hoteli, ama kuenda kunywa kwa hoteli. Kwa hivyo, wakati ambapo sipo nyumbani, ninapatana na marafiki zangu na tunaeza kuenda kujibamba.

Mahali gani pa kihistoria ungependa kutembelea? Mahali ambapo nimewahi kuenda tena nimewahi kuenda ni Vasco Da gama Pillar. Na hapo ni mahali ambapo ningependa kutembelea tena na tena. Kwa kuwa historia hiyo inafurahisha na kuweza kuelewa mambo ambayo yaliyokuwa ya zamani inaweza kufanya unaelewa na unaeza inafurahisha unajua ni nini ilifanya jambo fulani likafanyika.

Tunda lako lakupendezwa ni lipi? Ninaweza sema tunda ambalo limenipendeza zaidi kwa matunda yote ni tunda la ndizi. Ndizi ni tunda ambalo lina sukari na lina utamu wa aina yake. Alafu ndizi ni matunda ama ni tunda ambalo linapatikana katika kila msimu kuwejua kuwebaridi. Kwevu wanam nina zasema tunda nalolipenda zaidi ni ndizi.

Je, umewahi kusafiri kwa ndege? La hasha, sijawahi kusafiri kwa ndege, lakini ninajua nitaweza kusafiri kwa muda ujao. Ninaaminia mungu ataweza kufanya jambo hilo likafanyika. Na nitajua nitasafiri kwa muda ujao.

Jee, unapenda kupiga chombo cha muziki? Naam, kama nilivu kuarifu hapo awali, nilifanya muziki nilipokuwa katika chuo cha upili. Na chombo nilichokua nikicheza ni chombo kinacho ito wa rekoda. Rekoda ni chombo cha kupulizia na inaitua a wind instrument. Una pulizia na kutoka hapo unaweza kutoa muziki ufaavyo Naam.

Ushauri gani ungependa kumpa mtu anayeanza kazi? Ningependa kuwaambia waheshimu, waheshimu, waheshimu wakubwa wao na wanapoenda kazini waelewe hao ni wenzao kazini na si rafiki marafiki zao kwa hivyo waeke huo mpaka wa kuwa hao ni warafiki wa kazi na kuna marafiki wa nyumbani.

Je, unapenda kusafiri na ramani au GPS? Ninapenda kusafiri na GPS kwa kuwa GPS inakueleza njia specific ambayo unafaa kufuata. Ilhali ramani inakuenyesha ambapo unafaa kuenda lakini haiku elezi jinsi utakapofika. Lakini GPS inakueleza na inakuonyesha na inakueleza pia utachukua mda gani, iyo njia ni urefu gani na napenda GPS ukilinganisha na ramani.

Unafanya nini usiku kabla ya kulala? Kwa mara nyingi, kama nilivyosema awali, ninapofika na nipike chakula cha jioni, baada ya kutoka zoezi, mimi huomba alafu ninalala. Kwa hivyo, mchana ninapotoka jioni, ninapotoka kazini, nakuja natulia kwa dakika thelatini, naenda zoezi na alafu baada ya zoezi nakuja kwa nyumba napika natayarisha chakula nakula nalala nakula naoga nalala.

Unapenda chakula chenye ladha gani? Ninapenda chakula chenye utamu naam, sweet. Kitu kina usukari utamu naam chakula chenye kina kinafurahisha mdomo naam hicho ndo chakula ninachopenda.

Umewahi kusafiri wapi mahali pazuri? Ya kwanza ninaweza sema pwani. Ya pili ninaweza sema menengai kreta. Iyo nilipenda menengai kreta. Nilienda kutembea kupanda iyo kreta na nikaweza kukuelewa jinsi ilivyo. Na ilikuwa zoezi ya aina yake na nilifurahi kupata iyo nafasi.

Unataka kufikia wapi katika kazi yako? Ninaweza sema, ninataka nifike katika kiwango ambacho. Unaweza kosa kuenda kazi siku kadha wa kadha na bado nitaweza kupata pesa naam Kwa hivyo, naeza sema, nataka kufika kiwango cha kifedha ambacho. Sitahitaji kuenda kazi kila siku.

Unaenda mahali pa ibada mara ngapi? Ninaweza sema mimi huenda mahali pa ibada mara moja kwa wiki, kwa wiki ya kawaida. Lakini kama ni wiki ambayo kuna mambo yanafanyika kanisani, ninaweza sema mimi huenda mara tatu ama ine kwa wiki. Lakini kwa kawaida mimi huenda mara moja ama mara mbili kwa wiki. Unaeza pata nimewenda jumamosi na jumapili iyo ni kwa kawaida lakini kwa wiki ambazo zinahitaji niwe hapo ninaweza enda mara nne ama tano kwa wiki.

Unatumia wifi au data ya simu. Mahali nilipo, ninatumia wifi. Na kwa wakati mwingine inaveza kuwachilia, lakini kwa mara nyingi, mimi hutumia wifi. Ninapo ingia mtandaoni.

Niambie kuhusu mahali unapoishi. Mahali ninapoishi ni mahali ambapo kuna utulivu wa aina. Na mahali hapa, hapo nje ya nyumba ama nje, hapo nje duka si mbali na nyumbani. Na ni mahali ambapo unaweza kutembea vizuri bila uoga ama wasiwasi wowote.

Unashambuli aje tatizo kazini? Ninaweza sema. Kwa mara mingi, ama kwa mara nyingi. Mimi huu, kama ni jamboa ambalo ninaweza shugulikia, nitashugulikia. Lakini kama ni jambo ambalo limepita uwezo wangu, nitaweza kuita mkubwa wangu, au aje ashugulikia tatizo hilo.

Unafanya nini mara nyingi wikendi? Kama nilivyosema hapo awali, mara nyingi wikendi mimi hupumzika kwa kuwa nimekuwa kazini wiki mzima. Na wakati ambapo sipumziki, mimi huwa ninaenda na marafiki zangu tunatembea nchini, tunaeza kujua hoteli na aina pahali pa aina aina nchini.